Musiki ni na upenda ni ule, unaobeba, ujumbe, mzuri na unahokuza hisia. Napenda sana musiki wa afro beat na bongo flavor kwa sababu unakisi maisha ya kila siku. Upendo na changamoto sa jamii yetu. Wasanii kama diamond platinum na banner boy hunifutia kwa sababu ya ubunifu wao na uwezo wao kuunganisha watu kupitia muziki. Pia napenda muziki wa pole pole wakati nataka kupu mzika na muziki wenye midundo ya haraka wakati ninafanya mazoezi au kusherehekea. Kwa ujumula, musiki ni sehemu muhimu ya maisha yangu kwa sababu hunipafraha, motisha na hunisaidia kujieleza.